Mimi ningependa kwenda Marekani ama Dubai hasa ya dubai kwa sababu wenzangu huwa wanaenda kule wanarudi kama wamefurahi wanaweka picha zao za ambazo walipigia kule Dubai zinanivutia sana. Sasa ningependa kutembea kule Dubai nikafurahie kama wenzangu na.

Mimi napenda kusikiliza nyimbo za kanisa kwa sababu katika familia yangu sisi zote tunapenda mambo ya kanisa na mzazi pia anatukazia ili tusikilize nyimbo za kanisa ili tuelewe kusoma na pia kuelewa injili na minada la buwana na.

Rangi ambayo naipenda kwenye ukutawangu kwa chumba changu ni nye upe kwa sababu inavutia sana pia vitu vyangu vyote malazi pia nguo ni nye upe zote naam ndomaana mimi upenda chumba changu kiwe na rangi nye upe.

Kufua kwangu kwanguo inategemea iwapo sina darasa naezafua kila siku iwapo kuna darasa nitafua mara moja kwa wiki na iyo ni siku ya jumamosi mara nyingine naezafua wakati kati ya wiki iwapo kila madarasa ya hayapo na.

Muda wangu wabure huwanapenda sana kuwatembelea watoto yatima kule makao yao niwapelekee vitu ambayo naweza kununua ama niende tu kwasalimia kwa sababu mimi napenda sana kusaidia watu namu.

Na huwa nasoma gazeti kwa sababu ya kutaka kujua taarifa ya siku, matukio, maoni kuhusu siasa, taarifa za mipira kwenye gazeti, na pia masomo mengine yanapatika na gazetini.

Hapana, mimi sipendi kununua vitu mtandaoni kwa sababu watu wengi kwenye mtandao ni waongo, ni waporaji kwa kutumia mtandao. Naam mimi mara nyingi huwa naafadhalisha ninde ninunue vitu vyangu kwa mahali ambapo ninajua naachukua saa hiyo. Na pia nanunua iwapo namjua huyo mtu kwenye mtandao, lakini mara nyingi sipendi vitu kununua mtandaoni.

Naam huwa napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu mimi mimi huwa napenda vitu za kisiasa, taarifa za kisiasa, ningependa kuwa mwanasiasa, nikiwa mkubwa, na pia katika taaluma yangu huwa napenda kufuatilia vitu za kisiasa na.

Mimi huwanapenda kuhifadhi pesa zangu kwenye benki, mara nyingine kwenye simu, mara nyingi sijapenda kuweka pesa mikononi kwa sababu sipendi napenda kwenye simu au kwenye benki.

Naam, uwa napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu mimi ni msichana, nafaa kujua kufanya kazi zote za nyumbani kama vile kupika, kufua nguo, kuenda shamba, naam, kazi za nyumbani zinanifuraisha sana, napenda kusaidia wazazi wangu sana kwa sababu na wapenda, napenda wenzangu, naam.

Mara nyingi mimi ukaa adi saa sita ya usiku, lakini iwapo sina kazi ama si sifraishwi na mtandao naeza lala mapema sana.

Naweza kukaa bila mtandao, iwapo sifurahishwi na mtandao, iwapo sina shuguli yeyote kule kwenye mtandao, na masomo yangu nishamaliza kwenye simu, na ninaeza kukaa bila kutumia simu.

Sijawahi jaribu chakula yeyote ya kigeni ila ningetamani kukula chakula ya kigeni kama vile kama vile maamuri za kigeni na pia vinywaji vya kigeni naam lakini sijawai.

Asubui, nilipo hamuka, nilianza kwa kutandika kitanda, nikaomba, nikaenda kunawa uso, baada ya kunawa, nika pika chakula cha asubui, baada ya kupika chakula cha asubui, nika fuwa nguo zangu ambazo zilikuwa chafu, kisha nikafanya mazoezi ambayo tuliachiwa na mwalimu wetu, na niivo hadi sasa.

Kwanza kufanya udadisi wa watu ambao ukonao halafu unaona ambao wanakaa wakona roho nzuri ya kuwa urafiki nao. Unatafuta wenye akona mienendo ambayo inafanana na yako halafu unaanza kuwa marafiki.

Napenda kukuwa mahali ambapo panaamani, panautulivu. Naam, pia wakati mwingine naezapenda mahali kuna nyimbo za furaha za burudani naam.

Chakula ambacho mimi hula mara nyingi mchana ni mchele na maharagwe au mchele kwa ndengu kwa sababu hiyo ndo chakula ambacho kinapatikana sana sana kwa mwanafunzi ila siku zingine ninaweza ku kununua chapati na.

Zana za kidijitali ambayo mimi natumia adi sina sanaa yeyote. Kidijitali ambayo naeza kutumia kila siku. Na ningetamani kujua kutumia gitaa japo sijui lakini ningependa kujua na ningeweza kuwa na ana.

Mta, mtaa wangu naupenda kwa sababu una utulivu, na amani. Na pia mazingira, mazingira ya mtaa wangu unapendeza, unafuraisha. Na pia watu ambao wako mtaani mwangu, wanapendeza sana. Na pia wanafuraisha na wanasaidia sana kukumbana na msongo wa mawazo.